Kila siku natumia vitu kama simu yangu na interneti zaidi, natumia whatsapp na barua pepe kuwasiliana, google kutafuta taarifa, mitandao na ya kijamii kupata habari na kupumzika kidogo, na mpesa kufanya malipo, pia hutumia programu za kuandika au kusoma ninapofanya kazi au kujifunza kwa kifupi, zana hizi hunisaidia kuwasiliana, kufanya kazi na kuendesha mambo ya kawaida ya maisha ya kila siku.

Nalinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini muhimu kama kutotupa taka ovyo. Kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia tena vitu vinavyo weza kutumika. Pia ninaokoa umeme na maji na ninapopata nafasi napanda miti au kuunga mkono usafi wa mazingira. Naamini hata hatua ndogo zina mchango mkubwa katika kulinda mazingira yetu.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miamoja leo tu. Je niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu nitazitafuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Ntachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazijibu moja kwa moja. Zingine nitatazamia kwa baadaye. Nitahitaji mfomu bora wa kusimamia barua labda nitatengeneza folder nipange kwa aina barua zilizobaki. Ngeweza kutuma jibu muja kwa yote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Ninahitaji kuenda sokoni. Jee, ninaorotha yangu. Hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupika na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununuwa boga, vitungu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana hii wiki. Lazima nitumie pesa kwa akili. Jee, nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo? Kwa wingi ninafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wiki ijeo kwa mengine, duka ile kubwa linapunguzo leo, ntakuenda huko.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au ni pumzike tu nyumbani. Ni some kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangasema tuende ziara kwa bibi. Hatuja muona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tu kupumzikia pia. Tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.